Kile ambacho napenda kufanya na marafiki zangu ni kuhakikisha kuwa tunafanikiwa pamoja, kama ni biashara tunafanya pamoja kama ni masomo tunapata kufanikiwa pamoja.

ANdio mimi hutumia mitandao ya kijamii mitandao kama facebook ku ku kujielimisha na pia kufuatilia matukio ya siasa humu nchini na kote ulimwenguni. Pia WhatsApp kuwasiliana na jamii na rafiki a mitandao mingine mimi niko na YouTube.

Vile ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa, siku yangu ya kuzaliwa, nahakikisha kuwa, nimeita wale marafiki, wangu wa karibu, na kuinunua vinywaji, kupika vyakula mbalimbali, na hata pia kucheza michezo mbalimbali, ikiwemo pool, ya, ni zile tu michezo za ambazo huchezwa, au naziita indoor games.

Kwa mali ambako napenda kununua vitu inategemea ni kitu kipi ambacho chenaenda kukinunua. Kwa mfano ni kienda kutafuta vyakula, labda nisimu matunda, nikaenda sokoni kule ambako akina mama wanauza matunda anda kubali ya kila aina. Mpya wanatanga kununua samaki au nyama. Nitatembelea wale ambao wanauza nyama kwenye butchery sokoni. Na pia ni viatu, nitakitisha kwa ni meenda bata. Pale ambapo napenda kununua kitu kile ambacho kukulani, kile ambacho nakitaka kinapati.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni kujifunza kuandika ripoti za gumzo na pia kujua jinzi kazi za gumzo zile za kila siku zinafanywa. Ni sheria ambazo hufuatwa na jinzi mtu anaileza aka faulu kuwa mfanyakazi mzuri.

Mimi hukunywa kahawa na labda ninapenda vipi ni wakati gani wakati wa asubuhi kile ambacho na kiongeza ndani yake ni sukari kidogo tu, na ni mahali gani ninavyo penda kunywa kahawa, kwangu nyumbani na pale ofisini, inahisia fulani, mara nyingi inafanya unakuja na utulivu, kutulia kwa mwili, kwa sababu unapata kuweka kitu tumboni kile ambacho kitafanya.

Ya, ndiyo, nimewai kuona na bahari. Mara yangu ya kwanza kutembea baharini, ilikuwa mwaka wa ishirini, ishirini na ishirini na mbili. Wakati ambapo tulitembelea pwani, na badaye nikarudi mwaka jana, nikatembelea mji wa malindi, na pia kuenda baharini, mahali ambako tulitembelea. Bahari kuanzia tulishuhudia kuona kile ambacho kinaendelea baharini kuanzia saa moja asubui hadi saa moja jioni.

Ninapo taka kustarehe ama kujistarehesha mimi hufanya ya fuatayo kwanza na tafuta mahali ambako pametumulia na kutulia jambo la pili na mbalo mimi hufanya saa zingine ni kusoma au kutembelea sehemu za burudani ambako wanacheza ngoma na kutulia na wenzangu. Pia kutembelea tunawaita gem park. Zile sehemu ambazo zimetengwa kwa wanyama wa pori.

Uhusiano ambao nikonao na wazee wangu ni wa karibu sana. Wazee wengi kule kwetu nyumbani ni marafiki zangu. Napenda sana kukaa chini na wazee nipate kushauriwa jinsi jinsi ya kuishi na watu. Jinsi watu tu ama vijana wadogo wanaweza wakafuatilia mfano bora duniani. Na kuiga tabia ambazo zitawafanya wawe viongozi bora maishani. Kwa hivyo ninauhusiano wa karibu sana na wazee wangu.

Mahali ambapo nataka kufikia katika kazi yangu ni kuwa mbunge siku moja. Nina ndoto la kuwa mheshiwa ambaye anawakilisha watu kufufua ndoto na pia kusaidia bungeletu la taifa kufikia malengo yake kama kile kundi ambacho kina usika na sheria na pia kuelimisha wananchi pia kuwachenga.